Niambie kuhusu taratibu wako wa jioni huwa nikitoka jioni narudi nyumbani Baada ya kazi na siku ndefu Nijipumzisha na kula chakula Baada ya kula chakula naketi chini kuangalia runinga ama nifanye kazi zangu za kazini Hivyo na huwa nafurahi nikiwa nimeeza kutulia jioni na familia yangu.

Unapenda cha chai ama kahawa Mimi kusema ukweli hakuna yenye nayopenda lakini zote nakunywa Inalingana na masaa yenye nakunywa kama ni asubui ntakunywa chai na kama ni jioni nimetoka kazini nimechoka Naniko na kazi muhimu nafaa kufanya nakunywa kahawa.

Nini kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri uhusiano wa kwenu pale kazini inachangia katika mazingira yenu kuwa mzuri kama mna uhusiano mzuri mtakuwa na mazingira mazuri ya kufanya kazi pale kazini.

Ni mafunzo gani ningependa kupata kazini? Kuna mafunzo kadhaa yenye ningependa kupata kuna vitu kadhaa sijui Kwa sababu sijasomea lakini wenzangu wamesomea na wana wako na ujuzi ningependa kama ningepata uwezo wanifunze nami pia.

Unalala kwa masaa ngapi kwa kawaida kusema ukweli siwezi jua nalala masaa ngapi kwa sababu kila siku inategemea Kuna wakati nina kazi nyingi jioni, nalala kuchelewa Kuna wakati sina kazi nyingi jioni, nalala kawaida Lakini kawaida huwa nalala ma saa saba au manane.

Unawekaje malengo ya kila mwezi kazini malengo ya kila mwezi huwa naweka mwezi ukianza naweka malengo yangu Nahakisha kabla mwezi uishe ninakaribia kumaliza ama nimemaliza ni malengo yangu kabla niandike malengo mengine ya mwezi ujao.

Je unapenda kusafiri na ramani au gps kusema ukweli napenda kutumia gps, gps ni ya mtandaa wa kisasa kushinda ramani, ramani haionyeshi majengo ama vitu kadhaa lakini gps inaonyesha majengo na njia ya karibu.

Nafanya nini mara nyingi wikendi mara nyingi wikendi huwa napenda kubaki nyumbani nitulie na familia yangu tukule chakula mzuri tushinde pale angalau pia wiki ikianza tukue tumeishi na mafamilia tujuliane wiki ilivyokuwa changamoto na kadhalika.

Je unapenda kujifunza historia, ndiyo napenda kujifunza historia nijue venye mababu waliishi, vituzilizofanyika enzi hizo Ninini kilitokea, ninini kilifanyika, napenda kujifunza mengi kusuhu historia Kwa hivyo napenda historia.

Wanafanya nini usiku kabla ya kulala? Usiku kabla kulala najitayarisha, napiga nguo zangu pasi, napiga viatu zangu kiwi, napanga kila kitu, na asubuhi ikifika ni kujitayarisha, tunakwenda kazi ndiyo, nisipoteze muda nyumbani kwa hizo kazi ndogo.

Unapenda kununua vitu wapi? Huwa napenda kununua vitu sokoni mara mingi. Nazinunua kwa wengi vitu zilizo toka shambani. Ndio, napenda vitu zilizo toka shambani kwa hivyo mi hupenda kununua vitu zangu sokoni. Kwa sababu soko kuna vitu mzuri mzuri.

Mwandishi ngena vitabu unampenda Mwandishi wa vitabu nampendaaa wala bin wala ameweza kuandika vitabu nyingi za kiswahili Nimeeza kujitu zinazotumika shuleni wanafuzi kujifunza kiswahili. Kwa hivyo napenda wala bin wala.

Asubuhi hii niliweza kuamka saa kumi, nikafanya mazoezi yangu, nikaatayarisha kiamsha kinywa, nikaajitayarisha kuenda kazini, nikavaa nguo zangu, nikaenda kazini, na nikaanza siku yangu.

Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mambo mapya mimi hujifunza kila siku, ukitembea, ukiongea na watu unajifunza mambo mapya.Kwa hivyo mambo mapya si mambo mageni. Ni vitu unajifundisha kila siku katika harakati yako ya maisha.

Unafanya nini wakati umeme unapokatika? Kwanza umeme ukikatika natafuta mshumaa, nawasha kisha Nashughulika na vitu mbili tatu kwenye simu huku nikingoja umeme urudi.

Jee, unapenda nini kuhusu mtaa wako? Mtaa wangu naupenda kwa sababu ya utulivu ulioko pale, usalama ulioko pale. Kwa hivyo, hivyo ndio vitu naweza zingatia sana, usalama na utulivu ulioko pale na majirani pia, sio sana hivyo lakini pia nazingatia.

Wanachaji kifaa chako mara ngapi kwa siku kwa sasa huwa nachaji mara mbili kwa siku asubuhi kabla niende kazini na usiku kabla nilale ndio ninapochaji kifaa changu.

Unawasiliana vipi na wafanyakazi wenzako wafanyakazi wenzangu tunawasiliana kwa uzuri tunajuliana hali tunaendeleza urafiki tunaueneza umoja ndiyo maanake tunaweza kuwasiliana vizuri na wafanyakazi wenzangu.

Mbeleze niambie kuhusu rafiki wa karibu zaidi Rafiki alio karibu zaidi tulipatana tukiwa shule Ndio, tulipatana kwa shule na tumekuwa marafiki hadi sasa tumefanya mambo mengi pamoja, ya ucheshi, ya kukasirikiana, tumekosana Lakini bado rafiki umedumu.

Ni zoea gani zuri ulilojenga Zoea zuri nililo jenga ni zoea ya kujifundisha kujituma na kutovunjika moyo Lazima ukuwe mwenye kujituma na usikuwe unavunjika moyo Kwa kosa dogo Kwa sababu makosa lazima yatokee.

Unapendelea mfumo gani wa simu? Kwa kusema ukweli napendelea teknolojia kisasa ya Izi za simu zinazo kuwa na touch badala za simu za kitambo, simu za sikuizi, za touch zimeweza kuleta maendeleo nyingi na ni rahisi kuzitumia kushinda zile zingine.

Jee umiwaikushiriki mashindano ndiyo nishawa shiriki mashindano ya kuogelea ya kupiga mbizi mashindano ya mpira vikapu kwa hivyo nimeshiriki mashindano mingi kutoko 20 hadi wa sasa.

Je ungependa kufanya kazi nyumbani Ndiyo ningependa kufanya kazi nyumbani kwa sababu inakua rahisi na inaniokolea muda ninaoharibu kutoka nyumbani hadi kazini. Kwa hiyo ningepata nafasi ya kufanya kazi nyumbani ningechukua niwe nafanyia tu nyumbani narauka nafanya kazi zangu nyumbani.

Je, unapenda upepo wa AC, ndiyo napenda upepo wa AC kwa sababu ina inapuguza joto kushinda feni. Upepo wa AC una heri kushinda wa feni. So napenda nini, upepo wa AC.

Niambie kuhusu likizo yako ya ndoto Likizo yangu ya ndoto ni kuenda Maldives kuenda kuona bahari ya kule nchi ya kule na watu wanavyoishi, tamaduni za kule, chakula za kule, ningependa kuzionja Lakini kwa sasa siwezi lakini hiyo ndio ndoto yangu.

Unapenda kuenda sinema mara ngapi? Kuenda sinema huwa naenda mara mbili kwa wiki ambao ni wikendi, jumamosi na jumapili ndio siku ninazoenda kwenye sinema. Hizo siku mbili pekee lakini siku zingine mimi huenda kazini sina wakati wa kuangalia sinema.

Ni msimu gani wa mwaka unapenda zaidi? Napenda msimu wa kiangazi kushinda msimu wa masika Msimu wa kiangazi ina heri kushinda za msimu zengine na hiyo ndio msimu ninaoupenda.

Ni kinywaji gani unacho penda kunywa asubuhi? Asubuhi napenda kunywa chai. Alafu mara moja moja niongeze na sharubati juu. Lakini haswa mara nyigi huwa ni chai. Sharubati ni mara moja moja.

Je huna ndege wa kufuga wa nyumbani Ndio nina ndegu wa kufuga wa nyumbani Inafuga njiwa na tausi wananipendeza Kwa sababu ya urembo wao, unafanya pale nyumbani kunavutia urembo wao ni wakustaajabisha.

Unafanya nini kushirikia na timu? Vitu nazofanya? Unafanya vitu za kuleta timu pamoja. Kama kujuliana hali, kuelezeana shida za wengine, kusaidiana kwa njia yote. Hizo ndio vitu nazofanya kushirikiana na timu inaleta umoja pale kwenye timu.

Je unapenda hadithi za ajabu ndiyo napenda hadithi za ajabu huwa zinastajabisha sana zinakuwacha ukiwa umeduwaa ndio manake napenda hadithi za ajabu kushinda hadithi zile zengine hadithi zile zingine huwa haswa za watoto lakini napenda hadithi za kustajabu.

Niambie kuhusu njia unayo tumia kupumzika hmm mara nyingi napenda ni nioge nikae msafi kisha nitafute mahali tu nieke mwili niwashe nieke filamu niangalie niangalie peke yangu hakuna kelele hakuna lolote hivyo naweza kupumzisha akili yangu kwa amani.

Je unapenda kula samaki Ndiyo napenda kula samaki na unapoishi ni karibu na bahari Kwa hivo samaki ni kwa wingi naenda kufua mwenyewe ama saa ingine nanunua Kwa hivo napenda kula samaki sana wakona ladha ya kuvutia.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri? Kiongozi mzuri lazima akuwe anajali kuhusu masilahi ya wafanyikazi wake ama walio chini yake. Hawezi kusikiza mashida yao na kuwasaidia siye peke yake mwenye mashida hawa walio chini yake pia wakona shida zao.

Je, unapenda kusoma gazeti? Ndiyo mi napenda kusoma gazeti lakini si sana kwa sababu siku hizi teknolojia imeendelea habari zinapatikana kwenye runinga, kwenye simu kwa hivyo kusoma gazeti siku hizi si sana kama vile kitambo.

Niambie kuhusu shughuli zako za weekendi. Weekendi huwa napenda kutulia nyumbani. Niweke filamu niangalie. Ni kule vizuri hiyo siku nipumzike. Ndio nilale jumatatu ikifika nikuwe nimetulia ya kutosha ili niweze kuanza kazi yangu vizuri.

Unapendelea joto au baridi? Kusema kweli napendelea joto. Heri kukuwe na joto kuliko baridi. Baridi inamadhara yake mengi kushinda ata joto. Baridi unawezashikwa na ugonjwa, wa kukohoa, kikohozi na mengine.

Mkate gani unaopendwa? Kulingana na ujuzi wangu naona mkata wa slesi. Mkata wa slesi ndio unaopendelewa kuliko ule mkate mwingine. Hata mimi mwenyewe ni shahidi napenda mkate wa slesi.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Nilipata mafanikio kadhaa, nimeongeza mshahara, nimejifunza mengi nimejuana na watu wengi, nimeweza kutengeneza marafiki wapya na mengineyo. Mafanikio yamekuwa mengi tangu nianze kazi.

Jukumu gani unalopenda zaidi kazini Kwa kuligana na mimi hakuna jukumu ilio bora kuliko engine Kila jukumu inahitaji jukumu lengine ndio liweze kufanikiwa kwa hivyo hakuna jukumu ilio kubwa kushinda ingine majukumu yote yako sawa.

Je, unapenda maua. Hmm, mimi napenda maua. Lakini hasa huwa nanulia bibi yangu maua. Ndio maanake napenda maua. Kwa sababu nafaa kununulia mtu maua. So, lazima nipende maua. Kwa hivyo, napenda maua.

Unapenda kucheza na watoto? Ndiyo napenda kucheza na watoto kwa sababu penye nimelelewa mimi ndiyo nilikuwa mkubwa ya nilikuwa na watoto wadogo wenzangu walikuwa watoto so kwa hivyo nilikuwa naambiwa nicheze nawao. Wakati wazazi hawapo kwa hivyo napenda watoto hadi waleo.

Uanafanya nini wakati wa baridi kali wakati wa baridi kali nakaa nyumbani navaa nguo nzito nawasha moto napika chai kahawa nakunywa kahawa polepole huku nikiangalia filamu kwa hivyo wakati wa baridi kali hakuna kitu cha maana mimi hufanya bali kukaa nyumbani.

Je unapenda kucheza ngoma Ndiyo napenda kucheza ngoma Nikona ngoma kadhaa kwenye simu Mi husikiza wakati sina cha kufanya na usikiza ngoma kwa simu pole pole Kwa hivyo mimi upenda kucheza ngoma na kusikiza ngoma zote.

Mna shugulikia muda vipi kazini na kushugulikia muda lazima ukue umeji Umejipangia masaa, Lazima ukue unajua ukona ratiba yako na unafuatilizia ndo usikue umeharibu muda kwa kitu moja ilahali unafaa kufanya nyingine.

Tukio gani muhimu katika maisha yako? Tukio muhimu katika maisha yangu ni ile tukio nilipoanza kuishi pekee yangu na kuwaza maisha yangu bila wazazi wangu karibu. Iyo ndo tukio kubwa katika maisha yangu yenyeishawai fanyika hadi wa sasa.

Je, unaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Kuishi bila teknolojia unaweza. Kwa sababu kuna wakati stima ziupotea. Kama siku mzima, adikesho, mayamimi naishi tu sawa. Kitu muimo ni chakula, si teknolojia.

Je, unapenda kujaribu teknolojia mpya? Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia inaimarishwa kila siku na kila siku kunatokea teknolojia mpya mpya, nzuri nzuri kwa hivyo, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya na vya kisasa.

Niambie kuhusu ujuzi ungependa kujifunza. Ujuzi ningependa kujifunza ni ujuzi wa kutumia teknolojia za kisasa. Kujua teknolojia za kisasa, itakua imeimarisha ujuzi wangu kwa kiwango kikubwa sana.

Unafuata matokeo ya kimataifa. Ndiyo nafuata matokeo ya kimataifa. Yanasaidia kujua mengi kuhusu taifa. Na ni nini kinacho endelea kwenye taifa letu. Kwa hivyo napenda, huwa nafuatilia sana matokeo hayo.

Unafua nguo mara ngapi kwa wiki? Huwa nafua nguo mara tatu, mara mbili kwa wiki ambapo ni weekendi siku ya kufanya usafi ndo na ndo na nafanya usafi huku nikiosha nguo zangu, nguo za wiki nikuwe nivae hii wiki kisha nizifue tena weekendi.